Aina ya muziki ninaopenda ni muziki wa bongo flavour napenda muziki huu kwa sababu mara nyingi huzungumzia kuhusu mapenzi, upendo na mara nyingi kuhusu usaliti mara nyingi mingi hujifunza na muziki ingine ambao naupenda ni gospel music nyimbo za kanisa napenda sana nyimbo hizi kwanza ikiwa ni nyimbo za kanisa ya sabato Sda.

Naam, nimewahi kushiriki mashindano ya mbio. Mashindano hayo yalitokea pale shuleni nikiwa katika shule ya msingi na shule ya sekondari. Niliweza kushiriki katika mashindano ya mbio pale mahali ya ambapo niliweza kutokea au kuibuka wanafunzi wa pili katika mchezo huo nikiwa katika shule ya msingi. Na katika shule ya sekondari niliweza kuibuka wanafunzi nambari moja katika shule hiyo. Kwahiyo mimi nimewahi kushiriki katika mashindano. Mashindana si jambo geni kwangu kwa sababu mimi nimeshindana nimewahi kushiriki.

Ndiyo, mimi napenda kusikiliza redio. Mimi hupenda sana kusikiliza redio haswa katika matangazo, haswa katika kipindi cha matangazo kwa sababu, kwa sababu redio huleta matangazo ya moja kwa moja na yenye ukweli, na redio pia huwa na vichekesho pale ambapo mtangazaji au msemaaji pale redio huwa anaeza kuchekesha kido hadhira yake, kwa kuleta mchezo, kwa kuleta bahadhi ya maneno ya nayo chekesha na na kathal.

Ndiyo, mimi huwa nagawa taka zangu. Kwa mfano, kama kuna taka ambazo haziwezi oza, kwa mfano kama plastiki, karatasi za plastiki zote, vipira na mikebe ingine, na za plastiki huwa naziweka kando. Kuna zile ambazo ni mikebe kama vile mikebe ya rangi, mfano kama ikiwa ni mikebe ya chuma au ya mabati, huwa naeka kando. Na kuna zile taka ambazo ni kama za mabaki ya chakula na kadhalika huwa mi naziweka kando kwa sababu hii naifanya hivyo kwa sababu hii naifanya hivyo ndivyo iwe virahisi wakati wa kutupa hio taka kwa mfano kama ni plastiki k unajua plastiki kuna bahadhi ya hizo zinaeza zika kuletea pesa kwa mfano ukiuza plastiki makopo ukiuza ayo makopo ya plastiki kuna baadhi ya pesa unaweza ukazipata pia hizo za plastiki unaweza ukaziita kama skrepu kisha ukapata kipato alafu kuni hiyo chakula unaweza ukaitupa kwa mfano kama niko shambani kama naweza kaitupa uwanjani kisha ikadecompose na kuleta na kuongeza na kuongeza na kuongeza na kuongeza fertility huko kwa mchanga.

Mimi hupenda mboga za majani kwanza mboga za majani ambazo ni manangu. Kuna sukuma pia mapenda kwa kiasi kubwa angalau kwa kiasi kidogo. Mimi hupenda sana mboga na mara nyingi.

Ndiyo, ningependa kurudi ujanani kwa sababu, kipindi changu cha ujana nilweza kufraia sana pamoja nikiwa na marafiki zangu. Kwa mfano nakumbuka kuna baadhi ya mambo niliweza kuyafanya nikiwa ujanani na ningependa sana kurudi ujanani ili nikaweze kuyafanya. Na kwa sababu mambo hayo yalikuwa ya kimsingi sana haswa katika kusaidia watu ambao hawajiwezi na kuleta mchango katika jamii au katika ndio katika jamii kwa mfano kama mchango wa kusafisha soko, kusafisha maa baadhi ya sehemu ambapo watu wanafanya biashara zao, hafu pia kupanda miti, kushiriki katika upandaji wa miti na kathalika kuna baadhi ya mambo ningependa sana kuyafanya kwa sababu ningependa sana kuyafanya.

Napenda kuchora. Tangia ni kiwa mtoto mdogo. Mimi nili kuwa mpenzi mpenzi mchoraji kuliko kupaka rangi. Kwangu mimi, kuchora ime ilikuwa ni kama ni ndoto yangu. Na hivyo ilini lazimu mimi kujiunga na shule kuu ili kuendeleza kazi yangu ya uchoraji. Kwa hivyo mimi ni mchoraji hodali na hivo mimi hupenda sana kuchora kuliko kupaka.

Ndiyo mimi napenda kula samaki. Habu samaki huwa na harufu nzuri. Kisha samaki huwa mtamu kuliko nyama zozote. Napenda samaki mkubwa. Sipendi samaki wadogo wadogo. Kwa sababu samaki mkubwa uwa viraisi kula. Na hata unapo pea mtoto yeye huli.

Pesa zangu mimi huzihifadhi pale ya mshwari. Baada ya kupata kipato kidogo mimi hutoa angalau asilimia kumi ya pesa zangu na kisha kuhifadhi pale mshwari. Mimi hutumia mshwari kama hifadhi langu la pesa.

Uwa siposti video au habari ambazo niza kunielezea au habari ambazo zinakiuka baadhi ya kanuni za mtandaoni. Aswa Facebook, huwa kuna baadhi ya kanuni ambazo zimetiliwa pale ambazo mtu anafaa kuzingatia. Kwa hiyo mimi hulinda falagha yangu kwa kuto posti video au habari ambazo zinaweza kuniletea matatizo.

Napenda kula wali kwa sababu mimi si mpenzi wa ugali na hiyo napendelea sana kula wali ukilinganisha na ugali kwa sababu wali huwa ni rahisi kupika na huwa ni ya haraka na kuna ile kuna ile ladha ambayo wali huleta haswa ikiwa imetiliwa bahadhi ya viungo. Kama vile unaezapata mtu katilia pilaumasala pale kwa wali yake na hivo kuleta harufu ambayo hivyo kuleta arufu nzuri sana.

Napenda kuwa mahali patulivu ambapo hakuna watu wengi ambapo mazingira yenyewe yana hewa safi kuna hewa inayovuma ambayo inaitwa kivuli na ambayo inaleta ile hisia mbaya ya mtu kujihisi mwepesi wa nafsi. Mazingira mazingira matulivu ambayo ningependa napenda tu kushiriki.

Mchezo ambao mimi hupenda kucheza ni mchezo wa kandanda, mchezo wa miguu ambapo, kwa sababu mimi ni mpenzi na mchezaji wa kandanda, mimi huwa hodari sana na mara nyingi napocheza mchezo huo najihisi furaha, huwa najihisi vizuri sana, kwa sababu nikiwa kama mpenzi wa mpira huo, napocheza mchezo huo, kuna ile hali ambayo mimi kuna jinsi ambavyo mimi hijihisi.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni. Na kuna baadhi ya maoni mtandaoni ambayo ni mazuri au ambayo yananifaa. Inaeza kunifaa kisha ka. Inaeza kunisaidia katika maisha haya. Kwa mfano fana mtu anaeza kutoa maoni jinsi au namna ambavyo. Unaeza kufanya na ukafanikiwa maishani na hivyo mtu huyu kanisaidia.